La hasha sipendi kutembea msituni kwa sababu kule msituni kuna wanyama wa pori ambao kidogo hawaendani na binadamu na hivyo wanaweza kuuwa binadamu ili hali yangu iwe njema huwa sipendi kwenda msituni ili kuhakikisha kuwa nipo salama na kuhakikisha kuwa sija adhirika kwa vyovyote vile kuna wanyama mbali mbali wa porini kama vile nyoka na huwa mimi ni muoga sana kwa hivyo ili kuepuka mambo ambayo yataniletea shida na hakikisha kuwa sijaenda msituni.

Kila siku mimi hufanya mazoezi mbali mbali mara nyingi huwa nafanya kuruka kamba au utapata wakati mwingine ninaenda kwenye gym huwa nina shughulikia sehemu mbali mbali ya mwili kwa mfano ikiwa ni Jumatatu nitafanya mazoezi ya mkono wakati mwingine kama ni Jumanne nitafanya mazoezi ya mguu kwa hivyo sehemu mbalimbali ya mwili huwa ninaifanyisha mazoezi kutegemea ni siku gani ambayo ninafanya zoezi hilo.